Mwaka mpya mambo mapya. Mwaka mpya ni siku kuu sana ya kusherehekea kwamba ule mwaka mwingine uliweza kumaliza vizuri na sasa umeba umebarikiwa kuweza kuona mwaka mwingine mpya na siku kwa sababu sio wengi ambao wamepata ile nafasi. Kwa hivyo siku ya mwaka mpya ni siku ya sherehe, teletele, ni siku ya furaha, ni siku ambayo ni ya kutafakari sana, mambo ambayo unayotarajia kuyafanya katika mwaka huo. Pia ni sherehe kubwa ya kuweza kuwaza na kuwazua kujiuliza au kutafakari zile miaka ambazo umepitia ni yapi umejifunza ni yapi unataka kuendelea kuyatekeleza katika mwaka ambao umekuja na ni yapi ambayo unaweza taka kuimprove, kufanya, kuongezea, kuimprove, yaani hile ambayo wengine walikuwa nafanya na haukuwa unafanya vizuri. Ni wakati ambao pia ni wa kutulia tu na kujivinjari ule chakula ambacho unakipenda, uki asiria mawazo ya mwaka vile itakua. Pia na usherehekea nikiwa na familia. Kuna furaha kubwa kama kuwa na familia yako. Mnasherehekea mkila, chakula pamoja, mkizungumziana na mkipanga. Mambo ambayo yanaweza kuja kufanyika mwaka mwakani. Hivo ni wakati mzuri sana na hizo ndo baadhi ya mambo ambayo mimi hufanya. Nikishaelekea mwaka mwaka.